Je, wapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa kiasi fulani ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwanjia ya heshima na kujenga. Napenda kujadili maswala ya ungozi, haki na maendeleo ya jamii hasa jinsi yanavyo athiri watu wakawaida. Hata hivyo, huwa naepuka mabishano makali au kuchochea migawanyiko. Kwangu mazungumzo ya siasa ya napaswa kusaidia kuelewana, kujifunza na pia ukutafuta suluhisho. Sikushindana au kukosana.

Je wafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ninajaribu sana kupunguza matumizi ya plastiki kwa kufanya mabadiliko madogo lakini ya maana katika maisha ya kila siku. Kwanza mimi hutumia chupa ya maji inayaweza kutumika tena badala ya kununua maji ya chupa za plastiki kila mara. Pia nikienda sokoni mimi hubeba mfuko wa kitambaa badala ya kutumia mifuko ya plastiki. Hii imenisaidia sana kupunguza taka nyingi la pili mimi najitahidi sana kununua bidhaa zilizo na vifungashio vichache au vinavyoweza kurejelewa kwa mfano napendelea sana kununua chakula kwenye vyombo vinavyoweza kutumika tena au kwenye soko la wizi badala ya vitu viliviofugwa kwa plastiki nyingi la tatu na nililo la muisho mimi hutenganisha taka nyumbani, natenganisha plastiki, karatasi, nataka za chakula ilizilizo salia ziweze kurejelewa. Pia huwa nahamasisha watu wanaonizunguka wafanye vivyo nilivyofanya. Nahisi kila mtu akifanya jitihada ndogo tunaweza kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda dunia yetu kwa vizazi vijavyo.

Je umewahi kutumia ndege kusafiri, ndio nimetumia ndege kusafiri na safari yangu ya kukumbuka sana ilikuwa ya ndani ya nchi nilipokwenda diani Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuenda diani na nilihisi msisimko mkubwa sana, nilifurahia kuona mandhari nzuri kutoka juu angani bahari mawingu na ardhi vikiwa vidogo sana Nilipofika diani nilishangazwa sana na uzuri wa ufuo wake mchanga mweupe na maji ya bluu ingawa safari hiyo ilikuwa ya dakika arubaini ilinipa kumbukumbu nyingi sana na nzuri na pili ilinifanya nipende ndege zaidi na nipende kusafiri zaidi.

Jee, wewe waoga mara ngapi kwa siku? Kwa kawaida mimi huoga mara moja kwa siku, huoga asubuhi ili nijisikie msafi na tayari kuanza siku. Lakini kama nimefanya kazi nyingi au jioni kunakuwa na joto sana wakati mwingine naoga mara mbili kwa siku, ikiwa ni vizuri kutoa jasho kabla hujalala.

Je, washughulikia muda wako vipi kazini. Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga na kuweka vipaumbele. Kila asubuhi huandika orodha ya kazi, ninazotakiwa kufanya na kupanga zipi. Ni za haraka sana na zipi zinaweza kusubiri kidogo kisha nagawanya muda wangu kulingana na uzito. Kwa kila kazi pia najitahidi sana kuepuka kupoteza muda kwa vitu visivyo muhimu. Kama kutumia simu sana wakati wa kazi naweza kutumia muda wangu vizuri kukamilisha kazi kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo kazini.

Jee,? Waweza tueleza umewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia sana kuona kazi tofauti za wabunifu, picha za kuchora, vinyago, na pia nili sanaa za mikono. Kila kazi ilikuwa na ujumbe wake na ilinifanya nifikirie kwa kina kuhusu ubunifu na hisia. Za msanii aliyefanya kazi hiyo.kwenda kwenye maonyesho haya ya sanaa, na imenipa motisha na imenifungua akili sana kuona dunia kwa mtazamo tofauti tofauti.

Je wafanya nini mara nyingi wikendi? Wikendi mara nyingi mimi huitumia kwa kupumzika na kutumia muda na watu ninawapenda. Jumamosi hupenda kusafisha nyumba, kufanya maandalizi ya wiki au kuenda nje kidogo kunywa kahawa au kutembea. Jumapili mara nyingi ni ya utulivu zaidi na kuwa la familia nasoma nasikiliza mziki naangalia filamu na pia wikendi yangu naeza sema wikendi yangu huwa ya kujitunza kupumzika na pia kujijaza nguvu kwa wiki inayofuata.